Ndiyo, napenda chakula kitamu, chakula kitamu hunipafuraha, na hunifanya nijisike vizuri, kiafya na kihisia, napenda chakula ambacho kimepikwa kwa usafi, kwa uangalifu, na kutumia viungo vinavyofaa ili kutoa latha nzuri. Bali na latha natamani pia chakula chenye lishe ambacho hupa mwili nguvu na afya njema mara nyingi chakula kitamu hunifanya muda wa kula na kunileta karibu na familia.